Saa saba asubuhi tayari, lazima niondoke nyambani saa nane, nimeoga na kuvaa nguo, jee nimekula kitu, nadhani nitakula mkate na chai haraka, sina muda wa kupika kitu kikubwa, nimeangalia ratiba ya leo, ina mambo mengi ya kufanya, mkoba wangu uko hapi? Haa, uko mezani, nimetia kila kitu ndani, simu, funguo na pesa. Nikiondoka sasa, itafika kwa wakati, gari linahitaji mafuta, nitanunua jioni. Hebu niende haraka, trafik itakuwa nyingi, siku njema inaanza na mpango mzuri.

Nina hisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hiwi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo. Imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika wiiki hii imekua ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama, moyo wangu usiku mwema.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora Nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, itatembelea rafiki yangu alie mgonjwa, ni lazima ni mpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununuwa dawa kutoka pharmacy, mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikokasahau kitu chochote.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.

Nina njaa sana, jee, nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu, nadhani itafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, inavima viyazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na latha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, nahitaji kuanza kuandaa ma pema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeka kidogo.